Wahenga walisema, "ushirikiano ni nguvu, ila utengano ni udhaifu". Kwa hivyo kushirikiana ama watu kuwa wanaongea mara kwa mara ni jambo la umuhimu sana katika maisha ya binadamu. Kwa hivyo mambo kadha wa kadha ambayo mwenyewe nafanya ndo nikaweza kushirikiana na timu ama na watu ambao ninaita marafiki. Ni la kwanza, ninaweza kuwasilina nao mara kwa mara nikitumia ile mitandao ya kijamii. Pia nawapigia simu, nawajulia hali, nawauliza vipi siku yako imekuwaje, ukiendeleaje, nado wasoma, unasukuma masomo shule yakupelekaje na pia familia ipo vipi. Lingine, tunaweza kuwatembelea kwao. Yani zile siku ambazo si za kazi ama zile siku ambazo si za shule. Naweza kuwatembelea nawajulia hali, najua nakaa vipi yani mambo yao yanaendeleaje humu kwao. Jambo ningine pia tunaweza kupanga mambo kadha wa kadha yani tunaenda kutembea kama kikundi, tunaweza kupanda milima na mambo mengi.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni thamana ya mahusiano, yaani ile ambapo unapata watu ambao wanaokuzunguka mnaishi vyema, yaani mnaishi katika mahusiano mema. Iyo ndo hekima ya kwanza ambayo nimejifunza. Hekima ya pili ni kuitikia mabadiliko. Wakati ambapo binadamu wanaitikia mabadiliko na unaeza kufuata kwa kina yale mabadiliko, yanaeza kurahisisha maisha ya binadamu sana. Na hivi ni vyema kuwa mtu akiitikia mabadiliko yanapotokea hivi hivi kule ama hapa kule. Hekima ya tatu ambayo nimejifunza ni hekima ya kuitikia uhusiano yaani ama urafiki upya. Ni ile ambapo unajipata na marafiki wapya unaunda zile, unaunda mahusiano mapya yaani unajipata umepatana na watu wengine. Hapo ndo unapata umepata marafiki, umepata uhusiano upya yaani inavutia ndiyo.

Njia za usafiri ni mingi, waeza ukatumia ndege, waeza ukatumia meli, waeza ukatumia gari, waeza ukatumia baiskeli, waeza ukatumia pikipiki, waeza ukatumia daladala, waeza ukatumia baiskeli pia, ama waeza pia ukatembea kufika mahala ambapo, ama pale ambapo unataka kufikia wakati ambapo unataka kufika. Kwa hivyo mimi mwenyewe sijawahi kusafiri kwa ndege. Ila nimesafiri kwa vyombo kadha wa kadha vya usafiri. Cha kwanza nimesafiri kwa gari, yaani magari ya aina mingi mingi yaani, nimesafiri kwa meli. Pia nimetumia daladala na nimetumia baiskeli, nimetumia pikipiki na vyombo vinginevyo vya usafiri ambavyo vinatumika kutoka mahali pamoja hadi mahali pengine. Jambo jingine, usafiri si usafiri tu. Usafiri ni pale ambapo unatoka mahali pamoja ukatembea ama ukaweza kufika mahali pengine kutoka pahala A kuenda pahala B kwa mujibu ama kwa minajili ya kikazi, kwa minajili ya mapenzi, ama pengine kutibiwa ama shule pia ama pia kufikisha mzigo kadha wa kadha ambayo mtu anaweza kuwa ametumwa na mteja. Kwa wale ambao wanafanya biashara utapata mtu anamtuma muendeshaji boda boda kusafirisha ile mizigo kutoka mahala pamoja hadi mahala pengine. Na hivyo unapata ule mteja amefurahia kwa sababu kile chombo ndicho ambacho kinacho rahisisha mienendo ya vile vitu. Utapata pia katika sekta ya masomo. Vyombo vya usafiri kama vile mabasi ya shule yanasaidia pakubwa sana katika usafiri wa wanafunzi kutoka shuleni. Hadi nyumbani na pia kutoka nyumbani hadi shuleni. Hivyo unapata si rahisi wanafunzi kupata ajali za barabara, ndio.

Mchezo waezakuwa unavutia, una ratha na pia una ile furaha. Lakini bila watu ambao mtu anacheza nao ama anashiriki nao, ule mchezo unakuwa haufurahishi. Kwa hivyo mwenyewe nina marafiki kadha wa kadha marafiki ambao mimi na wao tunashiriki pamoja, katika ule mchezo. Hivyo basi tuna siku na masaa ambayo huwa tunapatana kushiriki katika ule mchezo utapata mara nyingi ni masaa ya jionijioni ambayo kila mtu ametokea kazi. Wale wa kusoma wametokea shuleni na wale wenye majukumu wamemaliza majukumu yao nyumbani ama pale ambapo wanapofanya kazi kwa hivyo yale masaa tunapatana, tunavalia vile viatu ambavyo vina magurudumu na tunaweza kushiriki katika ule mchezo ambapo tutasema leo tutavaa vile viatu tutembee kutoka hapa hadi mahali fulani tuseme hiyo siku tunaweza kuviendesha vile viatu kwa kilomita kama mbili ama tatu ambapo tutaskia mwili umefurahia na sasa mwili unahitaji kupumzika. Baada ya kazi ya mchana, baada ya masomo na sasa baada ya kucheza. Kwa sababu pia kazi nyingi bila mchezo inafanya mtu awe awe ambaye ni yule mtu ambaye hana furaha yaani unaona na pia mchezo mwingi bila kazi inafanya mtu awe mvivu. Unapata mtu tu anafikiria kucheza kucheza kucheza. Kwa hivyo tunaeza kwanza kufanya kazi alafu baadae tunaenda kwenye mchezo.

Kumbu kumbu ni kitu cha maana katika maisha ya binadamu. Kwa hivyo, picha, video, ni mambo ambayo ama ni vitu ambavyo vinasaidia kuweka kumbu kumbu ya siku ambazo zimepita za mtu ama za binadamu. Mwenyewe nina ule uzoefu wa kupiga picha mara kwa mara yaani kwa siku ambapo nimetembea mahala papya, ama ambapo nimepatana na marafiki wapya, ama marafiki ambao sijaona kwa wakati mrefu. Nina ule uzoefu wakupiga picha ama ambako nimepatana na kitu ambacho sijawahi kiona tena ama kitu ambacho kinapendeza macho nitakipiga picha tu. Yaani kwa siku nitapata nimepiga picha kwa mara ile mara chache sana ni mara tatu kwa hivyo kwa siku nitakua nikipiga picha mara kadha wa kadha ama pia nikichukua video, kwa sababu kumbu kumbu ni kitu cha dhamana. Ni kitu ambacho kila mtu anafaa kuwa nacho katika maisha yake. Hivyo basi yangu kumbu kumbu yangu ni picha na zile video ambazo nazipiga.

Miwani, miwani inapendeza ila mwenyewe sivai miwani kwa sababu macho yangu ni nadhifu, yaani yanaona vyema sina shida yoyote ya macho kwa hivyo. Labda nivae ile miwani ya pambo ile tu ya kujipamba ya usanii usanii hivi hiyo ndio ile miwani ambayo ninaweza nikavalia kwa sababu labda inapelekana na vazi ambalo nimevalia ama inafanya vazi langu linapendeza zaidi. Kwa hivyo miwani mingine ambayo ninaweza kuivalia ni ile miwani ya kujikinga kutokana na jua kali ama upepo mkali wakati ambapo naendesha piki piki ama ninaendesha vile viatu vyenye magurudumu yaani vile vinaitwa viatu vya skating. Hayo ndio matukio mawili ama matatu pekr yake ambayo ninaweza nikavalia miwani hila kwenye mambo ya kila siku kila siku sivalii miwani.

Hali ya hewa leo imekuwa ni ile ya mchanganyiko mchanganyiko, yani kijisehemu cha kwanza cha asubuhi unapata kuna lile jua la asubuhi, lile jua la kuchomoza, lile jua ambalo wanasayansi ama wale watu ambao wanashughulika na mambo watoto wanasema lina vitamini D ambayo inasaidia katika kutengeneza viungo vya mwili na pia unapata mifupa inapata nguvu yani inakua mifupa tisti yani. Kijisehemu cha pili cha mchana kulikuwa na mawingu mawingu meusi meusi hivi ambayo yalikuwa ni ya mvua ilikuwa ni dalili ya mvua haswa na hapo ndio kukanyesha kiasi, kwa dakika kadhaa, halafu mvua yenyewe ikasimama ikabaki sasa ni yale tu mawingu ya kawaida yametulia, yani hakuna jua jingi na hakuna baridi ila sasa hivi kuna baridi kwa sababu ni masaa ya jioni jioni. Utapata, inabidi mtu anavalia soksi, unavalia kofia ambayo inafunikia masikio kwa sababu ya baridi unavalia lile koti ambalo lina lina joto linapatia mwili joto.